Napenda kinywaji cha kahawa. Kinywaji cha kahawa upikwa na mchanganyiko wa kahawa enyewe, maji, na pia uwa na ongeza asali. Mchanganyiko huo huwa ni tamu sana na inaladha nzuri sana ya kahawa. Na ninaipenda kunywa subuhi manake inamanufa yake ukinywa asubuhi kwa mfano. Wakati unapokunywa kahawa yako uwa inachangamsha. Aswa unapokula na mkate wako au aswa wakati ambapo unakunywa asubui unapata kuchangamuka na unaezafanya kazi yako vizuri siku nzima.

Napenda wakati mvua unanyesha kwa sababu mvua una manufaa sana kwetu. Asua watu kama sisi ambao ni wakulima. Wakati mvua unanza, ndio unaanza kutengeneza shamba yako kulima. Alafu unapanda maindi maharage ambayo ni chakula ambacho itawasaidia wewe na familia yako badaye. Naipenda mvua tena kwa sababu inatoa vumbi aswa wakati wa januari mvua mazuri. Manake unapata mvua inaponyesha, unapata mimea kama nyasi ina mea na mazingira inakaa vizuri sana.

Wakati ambapo nilikuwa darasa la tano nilikuwa nikifanya vyema sana pale darasani na mzazi wangu alikuwa ameniahidi kuninunulia simu mzuri ambayo sio ya kubonyeza simu mzuri ambayo unaezaingia kwenye mtandao wa teknolojia na wakati ambapo nilifanya vyema vizuri baba yangu mzazi ambaye alikuwa ananipenda sana alininunulia simu na wakati huu kimbia kuniangalia na simu yangu manake watoto hawakuwa wame nunuliwa na wazazi siku hizo au wako anapendekeza kununulia watoto simu kama hiyo kwa hivyo basi ilikuwa siku ya furaha na imekua nisiku ya kumbu kumbu kwangu manake ilikuwa siku nzuri kama mtoto kununuliwa simu rununu nzuri kama hicho.

Hivi juzi nimekua nikitembea kwenye kijiji chetu nikipeana elimu au mafunzo. Jinsi ya kutumia taka au jinsi ya matumizi ya taka. Kwa mfano kuna taka kama ya plastiki ambayo unaeza itumia mara ya pili. Ili usiaribu mazingira manake kuna watu ambao wajajua kuwa plastiki yaeza tumika mara ya pili kwa sababu wanauza kwa makampuni ili waende kutumia kufanya kazi ingine.